Kumbu kumbu za shule ninazo nyingi lakini nyingi zaidi zinazonikumbusha ni nikiwa marafiki zangu. Na sasa kipindi cha mtiani na kumbuka tulikuwa tunapata shida sana kujisomea. Kuna muda ilikuwa inatulazimu, usilale siku nyengine, usiku mzima uko na marafiki, mnasoma, tunapigiana hadithi na mambo mengi. Kumbu kumbu kubwa sana ni kwenye mitiani, kilikuwa nikipindi kigumu sana kusema kweli.

Nakumbuka walimu wengi lakini mwalimu ninaye mkumbuka zaidi ni mwalimu wangu wa michezo wa kidato cha sita. Alikuwa anaitwa mwalimu Kazi. Ni walimu ambaye alikuwa. Alituhamasisha sana tusikate tamaa. Nakumbuka kipindi nipo shule nilikuwa napenda kucheza sana mpira. Lakini muda huo kutokana na mazingira ya shule kiwango changu kilikuwa kipo chini sana lakini kila siku hakuwahi nikatia tamaa. Fanya mazoezi haya utaongezeka, utakuwa hivi, utafanya vizuri. Hakuwahi kunikatia tamaa pamoja na hayo yote huku akinipa nafasi, mechi za shule. Alikuwa ni kama mzazi kwangu kwa kuwa ni moja kati walimu siwezi kuwasahau.